Katika ulimwengu wa sasa, mikutano imekuwa sehemu kubwa sana ya maisha ya watu wa kila siku. Shuleni, kazini, katika shughuli za kijamii na hata kwenye mitandao. Ingawa, inaweza kupatikana katika mikutano mantiki baada ya hisia. Na pia, inaweza kuwa na kueleza vitu mingi undani na kuwa aina nyingi ambayo ni ya mikutano. Kwa sababu mara nyingi, huanza kuchukuliwa na kuwa katika ubora wake kwa aina nyingi tunakuwa wengi sana. Kuihisi na kuweza kuiongea kila kitu ambacho kinaeza kuhusu mkutano huweza kuuleta majibu na matatizo ambayo yanaeza kuwa katika eneo iyo. Na katika faida zake huweza kuwa ni mbali mbali. Kwanza, mikutano ya aina hii. Inakuwa mara mingi, huwa ni mikutano nyingi kwa bora ambayo huweza kuwa na mawasiliano mazito yanaohisi na kutaja uelewa wa watu wa kina. Wakati wanaopatikana katika uso ambao ni wa kuelewa na kujuana uso kwa uso uwe na kupata uwezo wa kusoma na kupata hisia ya kupitia sauti sura na hata lugha ya mwili ya kuongeza ubora wa mazungumzo. Mikutano ya aina hii inaeza kusaidia na kuweza kuwa na mambo mengi. Ambao huweza kuboresha ushirikiano, unaoweza kurahisisha na kuendeleza mambo mengi. Hii ni mikutano ambao huweza kuwa ya shule, ya kazini, na hata ya mahospitalini kama ninapofanya kazi. Mkutano wa aina hii inaweza kuwa ya mwalimu, wanafunzi wako, ama madaktari wenzako. Uwezo huweza kuwa katika kuelewa kitu ambacho nimeeza kukifanya, kingekuwa kigumu aje na kingetatuliwa aje kwa kupitia maandishi yake pekee. Pili, kuna mikutano ya ndani ambayo huweza kutumika moja kwa moja ambayo huitwa live online meeting. Hii imekua marufu sana. Kutokana na uwezekano wao, wa kuunganisha, kuelewesha na pia kueleza watu katika maeneo mbali yaliyo ni maeneo mbali na walio karibu wote wanapata kupatana katika mkutano mmoja kwa kupitia live ya simu hiyo ama kompyuta au kitu ambacho unaweza kutumia cha kiteknolojia. Pii tatu kila mikutano ya vikundi vidogo ambayo yanaeza kuwa mara nyingi hupendwa na watu kwa sababu ya hisia na nafasi ambazo kila mtu anaeza kushiriki. Tofauti na mikutano mikubwa hapa, washiriki wanaeza kufahamiana na kuweza kujuana uhuru wa kuweza kuuliza maswali. Kutoa maoni, kujadili mambo ya undani katika mazingira ya kielimu, vikundi vyote ambao ni vidogo vikubwa ambavyo vinaeza kuwa na ujasiri miongoni mwao. Wanafunzi au madaktari au katika kazi nadra ambayo uko. Hii huweza kusaidia kwa kurahisisha msongo wa mawazo wazo kwa kuwa kila mtu anaeza kutoa wazo lake na kurahisisha kupatikana kwa jambo la kufanya au tatizo kupatikana na taswishi za lake hii huweza kusaidia watu wengi sana iwapo watu wana mambo ya kufanya huweza kurahisishiwa haraka na mikutano kuwa rahisi kwa kuchunguza aina hizi ingawa mimi kwa AI sipendi wala sichukui kitu naweza kuwatumia watu wenzangu ambao wanapendelea mikutano ambayo ni ya mawasiliano wazi. Ina uwazi ambao ni wa malengo. Inahusisha ushirikiano wa wote. Inaweka wote kuwaepuka. Mabaya kupoteza muda. Na hata inaleta muundo ulio na wazi ulioeleweka sana. Kwa jumla, mikutano hii huweza kuhusisha na kuweza kuhusika katika kuelewa na kupata matokeo bora wanaotafuta. Na katika ulimwengu kuweza kuelewa haraka aina hii ya mikutano huweza kuwa inachangia moja kwa moja kwenye ufanisi na ubora kazi ya masomo. Pia huweza kusaidia katika nadre za kazi zenye ambazo mnaeza kukifanya na huweza kuwa suluhisho muhimu.

Kila mtu ana chakula ambacho anacho kipendelea sana, anavyo vipenda sana na kukuelewa. Na upande wangu, mboga ni sehemu ambayo ni muhimu wa mlo wangu ambayo naeza kutumia kwa kila siku. Ingawa baathi ya watu wanapenda na kuona kuwa mboga kuwa chakula ya kawaida kisicho kuwa na ladha yoyote na kuvutia Mimi ni mtazamo wangu unao nionyesha kuwa tofauti za mboga na vitu vingi. Mboga si chanzo ambacho ni cha afya mbali ni chanzo cha chakula pia ambazo huweza kuwa na virutubishi na ambavyo huweza kuwa na kupakuliwa kwa njia ambayo inaeza kuwapa chakula ladha na pia ya kipekee. Makala hii nitaeza kuwa na mambo ambayo ya kueleza kuwa mboga inapenda aina fulani au naeleza kuwa kaa napenda mboga ya aina nyingine kwa kuwa kuna mboga za aina nyingi, mboga na namna zinavyo fanya kufurahia mlo wangu. Mboga napenda mboga za sukuma na kwa ujumla napenda mboga zote kwanza kabisa napenda sana karoti kama mambo ambayo yameanza kuwa mengi sana kujua kuwa karoti kuhusu rangi yake ambayo ni ya machugwa inaeza kuonekanab kama hufanya sehemu inayoweza kuvutia na pia ladha yake kuwa tamu kiasi. Inafanya nieze kujihisi kama mboga kali inaeza kuwa na utamu ambayo hueleweki na kuelezeka. Kama watu wanaeza kuufanya na kuuzoea wanavyo sema watu. Mara nyingi huzipenda kuzichukua na kuzipika, kuzikula mbichi. Hasa, nikikata au vipande vidogo vidogo kwa kuzila na kuzipa uwezo wa kuzikula bila kwa kupikwa. Zikichemshwa kidogo au pia zikiwa mbichi. Mboga ya pili ambayo inaweza kunipendeza ni spinachi. Mchicha, kunao julikana kama mchicha. Mchicha ni mboga ambayo inaweza kunipendeza kwa sababu ni laini, rahisi. Na pia inaeza kupikika kwa haraka, inaeza kwendana na vyakula vyote vya kila aina. Na vyakula vya kama ugali au wali au hata chapati. Bado inaeza kutoa ladha ambayo ni ya asili na pia haiezi kulinganishwa na inayovutia sana ninapenda zaidi mchicha ambao unaeza kunipa nguvu mpya. Ambao mchicha umeweza kupikwa kwa kitungu maji, kidogo, nyanya mbili na chumvi ya wastani hii inatoa harufu nzuri na inaweza kufanya niwe na hamu zaidi ya kula chakula hicho. Wakati mwingi huweza kupikwa na nyama ambayo huweza kuendana vyema. Kitu kingine ambazo naweza choreshea katika uvutiaji wa spinachi, mchicha na kwa kuwa huiva haraka na pia huweza kuambatana na vyakula vya kila aina na ni chepesi bila kuchelewa. Mboga nyingi ambazo zimeweza kuzijulikana ambazo napenda pia ni kabeji. Kabeji ni aina ya upole na uwezo wa kuweza kujua kwa njia mbalimbali ambao ni mboga ambayo ineweza kuvutia na pia ni nyembamba. Kuchanganywa na karoti au pia kupikwa kwa mafuta kidogo sana ladha yake huweza kuwa nzuri na ya kuvutia. Weza kuwa pia ladha tamu na ineza kuwa na inavutia vyema. Kwa kukuwa na njia mingi za kupika kabeji, kuna ya kustimu ama kukaanga. Kukaanga ndo hutumika sana kwa kupika kabeji, kabeji haichukui muda mwingi kwenye jiko inahitaji viungo kadhaa na pia huweza kuleta muonekano mwema katika chakula viungo hivyo huweza kuambatana na pilipili hoho hata hivyo kitunguu laini au limau hivi huweza kuufanya inaeza kuwa sawa. Mwisho napenda nyanya ambayo huweza kuwa hasa sababu kubwa ambayo huweza kuwa ya kulituka na kueza kuendeleza utamu wa chakula, nyanya huweza kuliwa mbichi au hata bila kupikwa. Nyanya hupumzisha hali yangu ya ulimi na pia kuweza.

Kazini ninapokua katika kazi yangu napata kazi ya dharura. Jambo la kwanza ambalo mi hufanya huwa ni kutilia ndani kwa muda mfupi na kuweza kujua na kuweka akili yangu sawa. Kuweza kuelewa kile ninachopaswa kufanya. Mazingira ya kazi yangu yanaeza kuwa na msongo mwingi wa mawazo. Hivyo, ninafurahia kwamba utulivu wangu na uhamasisho unaadhiri kuwa timu nzima huweza kuwa na kuniangalia kama nina utulivu. Huwa najipanga haraka kimawazo. Na tatizo ambalo ni la aina gani huweza kulingana na nina uwezo mgani wa kusaidia. Na ni hatua gani nafaa kuweza kufanya ili nieze kutoka katika hatari hiyo ninayoweza kuuchukua. Nategemea sana mawasiliano mazuri. Kuibuka na pia timu yangu kuweza kuchochea na kuweza kunipa jambo ambalo nafaa kulifanya vyema katika dharura hiyo, kwenye mkanganyiko huo. Nikiwa nyumbani, dharura huwa ya sura tofauti kabisa. Huwa nakabiliana na dharura nyingi za kazini haraka. Ila nyumbani nina uwezo mwingine wa kupambana na dharura zangu kwa kuwa sina timu ya kuniendeshea familia au timu ya kupambana na familia yangu. Ila ni mimi na ndugu zangu au hata wenzangu nyumbani tunaokuwa wa damu. Ni kitu ambacho huweza kutoa muda wangu tu. Kama kuna kitu ambacho inaeza kuwa ni tukio la ghafla, kitu ambacho kwanza huweza kukuja bila watu kujua, usalama na utulia wa watu huweza kuwa cha kwanza kufanya. Mara nyingi huweza kuweka watu kutulia. Mara nyingi huwa napangalia hatua ndogondogo na pia ninashughulikia mambo ambayo ni ya wakati mmoja. Baada ya mambo kutulia, huwa ninagundua au ninachagua jinsi ni kachofanya ili nieze kujua na kuweza kupata jinsi ya kutoa suluhisho vizuri. Kujitahidi huweza kunisaidia na kunieka katika mtazamo mwingine zaidi. Au hata naeza kupata kujua changamoto ambazo naeza kuzipata na maisha yangu inavyoendelea na kama ninavyofaa kuifanya jambo hilo vyema. Au sifai. NInavyopambana na dharura ya kazi huwa ni kutoa ratiba nzuri ambayo nitaeza kuifuata na kujielewa. Kuweza kujieka katika mpangilio mwema, kuwa na utulivu wa akili na pia kuondoa msongo wa mawazo. Na kujenda katika mazingira yaliyotulia katika dakika kadhaa. Ili kuweza kujielewa na kujirudia kiakili. Hii huweza kunisaidia kuweza kupata namna ya haraka sana kujua jinsi ya kupambana na jambo hilo na namna ambayo nitakua mzuri si tu ya haraka, bali ni yenye thamani kwangu. Nitaweza kufanya nieze kujua na kuelewa mambo mengi. Ambayo nimeweza kuyafanya yatakuwa kutimia. Hivi nafanya mambo mengi ambayo si tu ya kidharura bali ni ambacho nitaeza kuwa ni cha kikamilifu. Katika dharura ya kazi naeza kuandaa ratiba yangu, kuifuatilia vyema na pia kuondoa hofu hofu ambayo inaeza kuwa ya kuletwa na dharura. Huweza kutulia, kuweza kuangalia na kuweza kuangalia dunia katika mtazamo mwingine. Hii huweza kunisaidia sana kuweza kujiendeleza na kuweza kujijua. Iwapo naeza kufanya kitu ambacho nimeweza kukabiliana nacho kaa dharura ya kazini au hata nyumbani. Siku nyingi huweza kuwa dharura za kazi. Kama daktari napata dharura nyingi ambazo hukuja na wagonjwa. Na waliowaleta kama waguza huweza pia kuwa na dharura yao na kuweza kustuka sana. Hii huweza kuwaweka katika njia ya kutulia na mi hupambana na dharura yangu vizuri. Nyumbani napambana na dharura yangu vyema.

Kile ni yacho kifanya wakati wa mapumziko. Wakati wa mapumziko kazini. Hua nnachukua muda wangu ambao ni wa mapumziko na kuifanya kuwa wakupomua. Kurejesha utulivu wangu. Hasa sababu wa kazi yangu weza kuwa mara nyingi na hisia magumu na mazito sana. Na mazingira yenye kasi kubwa. Kwa kawaida. Inapofika wakati wa mapumziko huwa na jihisi kuwa wakati umeeza kufika wa kuwaeka maisha angu katika hali ya utulivu. Yani kwa kusmama kidogo ili nieze kupata nafasi ya kuweza kujiwaza. Na kujiliwaza mambo mengi ambayo ni ya mawazo yangu. Jambo la kwanza ambalo naeza kukifanya ni kutafuta sehemu tulivu. Iwe ni chumba maalum cha mapumziko. Pembezoni mwa jengo au hata kukaa kwenye kiti chenye upepo mzuri. Mahali ambapo kumeweza kutulia, amna watu wengi, ama ni mahali ambapo kuna utulivu wa akili ya mtu ameeza kunyamaza. Na kaa kwa dakika chache mbayo ndiyo ineza kuwa kufanya chochote ambacho, huweza kunichokesha ama kunifanya nieze kuuhisi akili imechoka. Isipokuwa naeza kupumua tu, huo muda ambao ni mdogo, huweza kunisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo na pia kunipa hisia za kurudi kwenye mwili wangu wa kawaida, baada ya muda ambao niweza kutupata kukimbizana nao baada ya hapa mara nyingi naeza kuwa napitia mawazo mengi ambayo ni ya kunifanya nieze kupata upungufu wa mambo ya kufanya mfululizo wa kufanya mambo ambayo ni ya kazini sio hiyo ambayo huweza kunisaidia sana kuweza kujijua ila ni kutulia kujielewa kutafuta mtu wa kuongelesha si kwa kujiangalia vibaya bali kwa kutafuta fikra ambazo ni nzuri. Na waza vema ni maneno ambayo ni gani ya neza kunisaidia kufanya vizuri. Ni maeneo mbayo ni gani naeza kuyashugulikia ili kujifunza. Hii, hainieki pekee yangu kunipeleka kwenye msongo wa mawazo bali hunisaidia kuunganisha na kuweza kujiandaa kwa kibinafsi. Hata kwenye siku zinazo kuja, shuguli zangu nyingi huweza kuambata na hivo kama ina muda kwa zaidi napenda pia kukaa na kujipenda kujipendekeza vyema. Kujiendeleza vizuri na kujiondoa katika magenge ya watu. Hivi, huweza kupata utulivu wangu maalumu na hua siregeshei kua na machungu ya akili au mawazo mengi. Hii, hunisaidia sana. Tatu, weza pia kuwa naweza kujikalisha viyama kujiongelesha ila siyo kwa kuongea peke yangu bali pa kutafuta mtu wa kurejelea na kuweza kutafuta ushauri wa mtu mwenzangu kama nina muda zaidi huweza kupata najipa utulivu kwa kupitia mziki nachomek nachoweka earphones au vidude ambazo naweza kuviskiza nazo mziki bila wengine kuskia ninachokiskiza amba huweza kunipa nguvu, amba huweza kunisaidia kuweza kupata amani. Wakati mungine nyimbo za utulivu, huweza kunisaidia kupata ovu kuondoka. Wakati mwingine ni muziki unaoweza kunipa motisha. Hasa wakati ninayejua kuwa kazi yangu baada ya siku, imeweza kuwa refu mziki kwa upande mwingine wangu, huweza kunisaidia kuweza kuvuka daraja ambayo ni yakati ambayo huweza kuni liwaza mawazo mengi sana. Shinikizo la kazi au hata utulivu naeza kupata kutoka kwa mziki. Kuna wakati ambao pia naeza kuwa napenda kuwa naasiliana na watu ambao ni wakaribu nyumbani. Silazima mazungumzo marefu wakati mwingine hata ujumbe mfupi huweza kuwa unatosha. Kama vile kuuzia hali ya kuuliza tu hali ilivyo nyumbani. Au kujua kama vitu vimeeza kutendeka vilivyo pangwa. Kiko sawa ama mambo ya naendelea aje.

Kwa upande wangu, huwa napendelea kuamka na jua kuliko kulala mapema. Kuna kitu kuhusu mwanga ambacho huweza kuwa asubuhi ambacho hjweza kuwa ni cha kufanya nieze kujisikia kama ninaamka upya. Mwanga ule unapokutokea pole pole unaeza kunichomoza na kuweza kupunguza hisia ya kushinikizwa ya kuweza kuleta utulivu ambayo huweza kukuja pia, na uzuri wake kabla ya siku kuanza. Na kazi yangu huweza kuanza vyema. Ninapoamka na jua huwa najihisi kuwa mwili wangu umeweza kutulia na unaamka kwa taratibu yake pamoja na mazingira yake. Hata kama siku zote ambazo naeza kuwa siamki sana katika masaa ya jua, ila siku ambazo naeza kuamka asubuhi ambayo ina jua, huweza kuwa ni mapema ambayo huweza kunipa nafasi ambayo huweza kutulia, kujifikiria na kuweza kujielewa kabla ya kufanya mambo yoyote. Huo muda huweza kuwa mdogo wa kuchomoza wa kwa jua, kujipanga, kuitisha moyo wangu tulivu, na pia kuweza kujiendeleza. Ingawa mara nyingi, ninajaribu kulala mapema. Kazi na majukumu ya siku huweza kuandamana na mambo ambayo, siwezi kuyaepuka, na siwezi kupata nafasi ya kufanya hivyo kila siku. Mara nyingi mwili wangu unaeza kupata urahisi wa zaidi wa kuamka mapema, kuliko pia kungoja jua. Na, lakini kwa ujumla, asubuhi zenye mwanga ambao huweza kutochomoza. Ndio asubuhi ambazo zinaeza kuwa na jua. Huleta hisia nzuri ya kawaida. Na pia huleta hisia nzuri kwangu kibinafsi. Hua ninafanya hivi nihisi kuwa ni kama ninaanza siku mpya ambayo yaweza kuwa na taratibu yake. Si tu kwa haraka, bali inaeza kuwa inatokea kwa uendelevu wake, majukumu yangu huweza kuendelea sambamba. Nyumbani na hata kazini. Ukitaka niweze kuwa na siku nzuri, waeza kuamka mapema, ambapo jua inaeza kutochomoza. Chomoza nayo na uweze kufungua dirisha na kurudi kitandani, iweze kukuchoma na kuweza kuchomoza vyema, ili kuweza kupa weza kuendelea na siku yako vyema. Jua hii huweza kuwacha mtu kuweza kutulia, na kupata jinsi yake ya kuweza kuielewa mambo ya kidunia. Huweza kuwacha mtu kukueleza kuwa utaamka bila, misongo yoyote ya mawazo, na kuendelezea siku yako njema. Mimi kwa sana sana hupenda kuamka wakati jua linatokea. Ila kulingana na mambo ambayo nafanya na kazi yangu, siruhusiwi kuamka hiyo mapema. Bali, nahitaji mapema zaidi ili kuweza kuwahi katika kazi. Mapema nayo ambayo huamka, inanibidi niweze kulala mapema. Kwa hio, siku mingi naweza kulala mapema ili niweze kuwahi katika kazi. Bali, ninachofaa kukifanya na ninachokipenda ni kuamka wakati wa jua. Hivi, hjweza kunisaidia, kutulia, kujielewa, kujirudilia kihisia, lakini yanayofanyika kulingana na kazi haezi kuepuka. Naamka mara nyingi, wakati wa mapema. Na pia nalala wakati wa mapema. Hivi siku ambazo sina kazi, huweza kuamka wakati jua inaeza kuchomoza. Na hii huweza kunisaidia na kuniredeshea vyema katika siku yote ambayo itaweza kufuata.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi sana. Kwa kuwa mimi muziki wa jadi unaweza kunipa burudani na pia kunituliza. Bali, ni njia ambayo inaeza kuniingiza na kuweza kunieka katika hali ya kiasili, na kuweza kunipa utamaduni wa kitambo kurudi kwenye hisia zangu. Nyumbani, wakati nina pumziko langu, ninaeza kufanya mapumziko madogo kwa kusikiliza nyimbo ambazo ni za jadi, na pia kuweza kunisaidia kuweza kupata utulivu. Na kunipa kumbukumbu ambazo ni za kitambo, za kifamilia, sherehe za za zamani na hata mazingira ya kiasili ambayo huweza kuambatana ndani yangu. Hii, hunifanya nieze kusikia kama, niko imara, kiakili na pia kuweza kunisaidia kuhisi vyema kihisia kazini ingawa si kila wakati napata muda wa kusikiliza muziki bali wakati ambao naeza kupewa nafasi ya ya kusikiliza, naeza kusikiliza miziki ya jadi ambao huweza kuwa mzuri na kuondoa msongo wa mawazo. Hivi huweza kunipunguzia fikra nyingi. Hata dakika chache ambazo naeza kuzipata, naeza kusikiza melodi za jadi, ambazo zinaeza kufanya, nieze kujisikie kama niko nadhifu. Kutulia na pia kuweza kuniendeleza na kunipa wakati mzuri wa majukumu yangu na kuyatekeleza vyema kwa utulivu muziki wa jadi huweza pia kunisaidia na kunipa kumbukumbu ambazo huweza kunikumbusha umuhimu sana wa kuweza kuzingatia na kuweza kuwa katika kila jambo ambalo ni la kijamii na ambalo linaweza kuwa na utaratibu wake. Wa kuweza kuwa na hekima na mambo mengi ya kiasili. Sifa ambazo naeza kuzipata katika kusikiliza wimbo za jadi ni kwa kuwa huweza kuniridhisha na pia huweza kunifungua kiakili huweza kunisaidia katika katika maisha yangu yote na katika maisha yangu ya kidaktari. Kwa ujumla, napenda muziki ya jadi kwa kuwa ni sababu ambayo huweza kunisaidia katika sehemu ya maisha yangu. Nyumbani kunirahisishia na kuweza kuniruhusu kupumzika kazini na pia kunileta katika utulivu wa msukumo wa kidogo wa kiakili ambao waweza kunisaidia kuweza kujijua moja kwa moja na katika moja njia wapo wa kuweza kujua vile ambavyo nafaa kufanya ili kutulia ambavo huweza kunisaidia kugundua na kujigundua na kujielewa vyema. Nina utulivu na kuweza kuutumia, kuunga na kuweza kupata nafasi yangu ya kuelewa dunia na kupata mwonekano mwngine wa kiasili wa kidunia. Hivi, kwa kusikiliza, hueza kunindolea aina yoyote ya misongo ya mawazo, napata kuweza kutulia kuliko yeyote yule. Kwa uhakika, nyimbo za jadi zinanipa kumbu kumbu nyingi. Ndio, napenda kusikiza nyimbo za jadi, kama njia moja wapo ya kupata mapumziko.